Nafurahia kuwa nyumbani wakati ninaposherehekea na jamii yamgu kwa sababu hunipa hisia ya umoja na usalama. Kusherehekea pamoja hiimarisha mahusiano, huleta furaha ya pamoja na hunikumbusha dhamani ya familia na jamii katika maisha yangu.

Napenda zaidi nyama ya kuku kwa sababu ni laini na yenye ladha nzuri. Nirahisi kupika na njia mbali mbali, inavirutubisho muhimu na mwili na hunifanya nifurahie mlo wangu huku nikipata nguvu na afya bora.

Napenda sana yoga kwa sababu ni mazoezi ya nayoguza mwili, akili na roho kwa pamoja. Kupitia yoga na jifunza kudhibiti pumzi, kuimarisha mwili na kutuliza mawazo yangu. Mazoezi haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, wasiwasi na uchovu, unaotokana na shughuli za kila siku. Kadri ninavyopendelea kufanya yoga nahisi mabadiliko chanya katika mwili wangu kama kuongeza na unyumbufu nguvu za misuli na mkao mzuri wa mwili.